Nikikira mababdiliko ambayo yanakuja pale kazini, tuseme ni ya kifedha, tuseme ni kiwadhfa ama pale cheo Mimi naipenda kuichukulia kwa njia nzuri manake. Ukianza kuona ni nini makosa kwa ile kazi yako, uanze kuichukila na njia ya negativity unapatanga inafanya ukose ile morale ya kuendelea kufanya kazi ile na pengine unaweza ukujipata ata ume ume-resign. Kwa hivyo mimi mara nyingi ata ikuje na njia gani. Ninajaribu sana kabisa kuichukulia na njia ambayo tunaita positivity. Ili nikaweze ku kukumbana ama kuadapt na yale mabadiliko ambayo yamekuja pale kazini.

Siji sijii fanya yoga ya kiprofession. Lakini ile nyingine ya kujaribu kujifunza nyumbani mimi nimejaribu kuifanya. Ingawaje ilikuwa muda mrefu umepita kidogo. Lakini niliwahi jaribu kutandika yule mkeka pale. Nikajaribu hiyo yoga. Nilisikia kidogo ikifanya mawazo yangu yakatulia na ile kutafakari pia inafanya mtu, inapatia mtu muda wa kusikiza hali ya maandhari yalio karibu nawe kwa hivyo. Nimewahi jaribu kufanya yoga ingawaje sio ile ya profession.